Ninafanya nini ili kukamilisha kazi kwa wakati? Ili kukamilisha kazi kwa wakati, mimi hupenda kuzingatia wakati ambao niko nao wa kukamilisha hiyo kazi. Kwa hivo ninajipanga, kulingana na wakati ambao niko nao. Na kama kazi imekuwa nyingi nina badala ya kuenda kupata chakula cha mchana nje mie hununua chakula cha mchana na kukila pale ofisini kwenye dawati langu nikifanya kazi. Kwa hivyo ni kuzuia kupoteza wakati mwingi badala ya wakati huo kuutumia nikimalizia kazi ambayo ninafaa kufanya.

Chakula gani ya kigeni nimewahi kujaribu chakula ya kigeni ambao ni mewahi jaribu ni nyama ya samaki ya wa chainisi ambao inaitwa sushi. Sushi ni sehemu ya samaki ambayo imetengenezwa na inawe kwa vifaa mle kati kati. Kwa hivyo unaweza kula ukitumia vijiti fulani vya kukula hiyo sushi. Kwa hivyo chakula ya kigeni nimewahi jaribu ni sushi. Ni chakula ya watu wa kutoka nchi ya China.

Kama napenda kuoga na maji moto, hakika mi hupenda kuoga na maji, lakini si ya moto sana, kiwango ambacho ni cha haja, ya siwe maji moto tena sana, na ya siwe ni baridi. Kwa hivyo ndiyo, mi hupenda kuoga na maji ambayo ni ya moto, lakini ya siwe ni moto sana.

Kama napenda kula popcorn, kwa kweli mi hupenda kukula popcorn, sana sana wakati ambapo ninatizama filamu, ama ninatulia chumbani na wanangu. Kwa hivyo twapenda kula popcorn, tukiwa na watoto, pale chumbani, tukitizama filamu, au tu kama tuko mapumzikoni, tunakula popcorn. Na pia ni nzuri kwa maana twaweza andaa pale nyumbani. Popcorn zetu wenyewe, tunaandaa, kisha, tuna tunapata kuhu.